Napenda kuwa mahali penye utulivu na usalama kwa sababu unipa nafasi ya kufikiri na kupumzika. Mahali ambapo hakuna kelele nyingi au vurugu husaidia na kili yangu kuwa tulivu na kuzingatia mawazo kwa kina. Hali kama hii hunifaa, hasa ninapo kuwa nikifanya kazi muhimu au kusoma. Kuwa katika mazingira tulivu hunisaidia kujiimarisha kihisia na kia kili na kunifanya njisikia huru na mwenye amani. Pia napendelea mahali penye anga safi na mandhari ya asili. Hali kama hii ufanya maisha kuwa yenye furaha na hutoa hisia za amani ya ndani. Kuwa karibu na miti, mauwa na miyale ya jua hunifaninya nijisikie kuunganishwa na dunia. Mazingira ya asili pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa motisha ya kufikiri kwa ubunifu. Zaidi ya hayo, napenda kuwa mahali panapo kuwa na watu wenye heshima na tabia njema. Mahali penye hofu au vurugu hunaraha kwa wangu. Mahusiano mazuri hufanya kuwa mahali palipo jengwa kwa upendo na mshikamano. Kushirikiana na watu wanao nijali hunifanya nijisikie salama na kutadhamini uwepo wangu. Hivyo, mahali penye amani ni muhimu kwa maisha yangu ya kila siku. Kwaujumla, napendelea mahali panapo kizi mahitaji ya akili, mwili na moyo mahali pa aina hii hunisaidia kuwa na furaha afya njema na motisha ya kufanya kazi kwa bidii ingawa mara nyingine huenda mahali penye kelele na jitahidi kutafuta usawa kati ya utulivu na shughuli za kijami. Kuwa mahali pazuri ni muhimu kwa ustawi wangu binafsi na kwa jinsi ninaavyo shirikiana na wengine.

Naam, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu kunanisaidia kuwa na afya bora ya mwili na akili. Kutembea kunahimiza mzunguko wa damu, kunapanua mapafu na kuimarisha misuli. Zaidi ya hapo, kunanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuondoa uchovu wa akili unaosababishwa na shughli nyingi. Hali hii hunifanya nijisikie huru, mtulivu na mwenye nguvu ya kuendelea na shughli za kila siku. Napenda pia kutembea kwa miguu ili kufurahia mandhari ya asili na anga safi. Kutembea karibu na miti maua au miale ya jua kunaleta hisia za furaha na utulivu. Jia hii hunisaidia kuunganisha mwili na mazingira na kunifundisha kuthamini uhai wa viumbe na uzuri wa dunia kutembea kwa miguu ni burudani yenye faida nyingi kwa afya ya mwili na akili. Zaidi ya burudani kutembea kwa miguu kunanisaidia kupanga mawazo na kutafakari kuhusu maisha. Wakati nikitembea peke yangu, hupata nafasi ya kufikiria mambo muhimu, kupanga ratiba na kutafuta suruhisha la changamoto. Hii hunisaidia kuwa na mtazamo chanya ya kufanya maamuzi sahihi. Kutembea kwa miguu, si tu ni mazoezi, bali ni njia ya kujijenga kihisia na kiakili. Kwa ujumla napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni njia bora ya kuboresha afya na kuongeza furaha hufanya mwili wangu kuwa na nguvu, akili kuwa mtulivu na moyo kuwa na amani aidha hunisidia kuunganishwa na watu wengine na kushirikiana katika shughli za kijamii. Kutembea kwa miguu ni tabia nzuri inayo ongeza ustawi, wa mwili, akili na hisia zangu.